Kitambo nilipokuwa mtoto mdogo, nilikuwa napenda sana kupiga picha na kuzieka mtandaoni kama Facebook, Instagram, Twitter. Lakini siku hizi ni kama nimezeka kidogo, sipendi kuweka picha hata mmoja mtandaoni. Kwa sababu nimekuja ku learn kwamba watu wanaweka picha, zinazonyesha kwamba maisha yao ya kobora kushinda yangu, lakini nchini ya maji mambo hayako sawa. Siku hizi siweki picha yoyote mtandaoni.

Filamu ni nayopenda sana kwa ambayo ni meiona recently, inaitwa Weapons. Ni filamu ambayo ni drama. Kuna kulikuwa na mwanamke, ambaye ni mkongwe hivi. Alikuwa na uwezo wa kumanipulate watoto. Waache kufanya mambo yao, ili na kukimbia mahali ambapo walikuwa. Yaani alikuwa na kama powers za akili. Ni filamu ili yonipendeza kwa ni mwishowe. Watoto wale walieza kujiondoa kwenye hizo powers na wakamuattak yeye mwenyewe.

Mimi si mtu wa kusikiza radio, wacha tu nisi danganye. Hata kukua na radio katika gari ni hapo safiri, uwa sipendi kusikiza radio. Mimi uwa na prefer nisikize, ni watch videos kwenye YouTube, ambapo na jifunza mambo mingi kuliko kwenye radio, ambapo ni kusikiza tu watu wakiongea mambo yao, wakifuraiya. Kwa hivyo mambo ya radio mi sipendi, hata televisheni nayo sipendi. Huwa na prefer to youtube ambapo nitenda nisikize mambo ya mafunzo na ambayo pia mimi nineza apply kwa maisha yangu.

Umeme unapopotea kitu cha kwanza huwa nafaya ni kuangalia kwa majirani. Nione kama pia zao zimepotea, inaezakuwa pengine si eti imepotea ni kukatwa sababu ya malipo. Nikisha confirm kwamba imepotea kila mahali huwa natafuta candle nawasha alafu naendelea na vitu ambavyo nilikuwa nafanya nikingoja stima irudi.

Mwaka uliopita nilikuwa mtu wa mazoezi sana. Nilikuwa na amka kila siku naenda gym, nenda na ruka kamba, nainua weights. Nilikuwa yani nimejitahidi sana mwaka uliopita kwenye mambo ya gym. Lakini mwaka huu sija pata hiyo nafasi vizuri ya kuenda gym, ya kujiunga na wenzangu. Nilikuwa naenda mara kama tatu kwa wiki na kila siku ilikuwa different exercise ya upande wa mwili tofauti. Kama siku ya monday nikienda nifanye miguu, Wednesday naenda nafanya mikono na mgongo. Saturday tunenda tunafanya aerobics, nilikuwa napenda sana wakati huo. Mwili ulikuwa mzuri sana lakini wakati huu nimelegea kidogo nadhani ni kuzeeka.

Mimi napenda kupika sana. Na chakula ambacho napenda kupika zaidi ni ugali na nyama. Hii ni kwa sababu huwa naona mapishi yangu ni bora kushinda mapishi ya wale walio kwenye familia yangu kama mamangu ama dadangu. Napenda pia kupika chapati. Kuna wakati nilikuwa napikia wanafunzi chapati kule katika University of Eldorate na walikuwa wanaipenda sana. Kwa hivyo napenda kupika even though sipendi kupika kwa muda mrefu. Huwa napenda chakula simple ambayo itaiva haraka. Ili nitoke nikule na niende nifanye shughuli zangu zingine.

Sipendi kukaa sana usiku kabla ya kulala. Kwa hivyo mi huwa nahakikisha kwamba chakula kimeiva mapema, hiyo ni kama saa moja, saa mbili hivi. Kikishakuwa tayari, tunakula, na kuna dawa ambazo huwa nameza kwa sababu nina matatizo fulani ya kiafya. Nikishamaliza kukula nameza hizo dawa, na naingia kwa kitanda direct. Hii huwa inakuwa maybe by saa tatu nishalala, na pia ni ile niamke mapema nianze shughuli za siku mapema.

Mimi ni mtazamaji wa olimpiki kabisa. Huwa napenda kuona watu wakishindana kutoka nchi mbali mbali. Wanaokimbia, wanaoruka viunzi. Na kwa hivyo mchezo ambao mimi mwenyewe ningependa kujaribu. Ni mchezo wa Olympic Relays. Napenda sana kuona timu ya USA ambayo huwa inahitimu kila siku. Na mchezaji bora ambaye namtambua sana ni Shakari Richardson. Nikimpenda kuwa kama yeye.

Japo kuwa sina sauti nzuri ya kuimba, ninapenda kuimba, kuimba pamoja na wale wasanii ambao ninawapenda sana sana. Napenda nyimbo za reggae, ninapoziwasha naweka volume ya juu, kisha naanza kuimba, ili kufuatilia na mimi. Wale artists ambao nawapenda sana.

Mimi ninapokuwa na muda wa bure ambao sifanyi kitu, huwa napenda kukua kwenye simu, nikiangalia na kujifunza mengi kuhusu watu ambao mambo ambayo yanaendelea. Kwa kati ambapo sina kazi, nimekua nikispend time yangu sana kwenye mtandao, nikitafuta kazi, nikisoma zile comments za watu ambao wanafuta kazi pia na kuzifuatilia ili kuona kama kweli zile opportunities wanazosema ziko na zinaezapatia mtu kazi.

Asubuhi ya leo niliamka kitu saa tatu hivi asubui, nikatengeneza kitanda, nika osha uso, nika brush meno yangu, alafu nika keti chini ili kunywa chai. Nilipomaliza kunywa chai, nikaenda nikaoga alafu nikarudi nikaanza kufanya kazi zangu za leo zile nilikua napaswa kufanya. Chai pia nilikunyw.a marambili. So, nilikunywa before niende nioge na nikarudi nikakunywa tena baade ya kuoga. Nilikuwa nataka kuenda kwenye studio ili nipigwe picha, picha ya kuattach kwa application flani ambayo ninafanya lakini nimezembea kidogo. Lakini iyo ndo shughli yangu ya leo kupiga iyo picha na kuattach kwa iyo application.

Februari hii inayokuja, natumaini mambo yatakuwa different kuliko Januari ambayo imekuwa na joto na kukosa pesa.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

Sina ubaya na chakula kikiwa na mafuta, lakini mafuta yasiwe mengi. Mafuta tu kiasi ili kuhakikisha kwamba vitunguu vimeiva vizuri, unapoongeza nyanya pia ziive vizuri, lakini si ati mafuta mingi, ambayo inafanya mchuzi unakaa ni kama umejazwa mafuta. Napenda chakula kilicho na mafuta tu kiasi yake.

Mtaa ninaoishi unaitwa Kiplombe ambapo ni junction kati ya town mbili kile ninachopendelea katika mtaa huo ni kwamba kumenyamaza sana hakuna watu wengi. Si kama Nairobi ambapo kuna watu wengi na msongamano kila wakati. Mtaa wa Kiplombe uko na watu wachache na wametulia sana. Wengi ni wakalenjin na wametulia sana. Yaani hakuna kelele mingi, hakuna mambo mingi ni mtaa uliotulia vizuri.

Mimi si mtu wa kusoma vitabu sana. Haimaanishi kwamba sina vitabu ambavyo nimesema nitazisoma. Lakini mimi hupenda sana kuwa kwenye mtandao ni kiangalia video. Video ndo njia yangu bora ya kupata information na kusoma. Nina vitabu lakini sipendi kuvisoma.

Mimi si kama wale watu wengine wanaopenda kucheza na watoto. Mimi hupendelea kukaa peke yangu na watoto hupenda mambo mingi yaani wanataka attention kila saa. Kwa hivo mimi huwa sipendi kucheza na watoto even though naeza kaa nao kama tumenyamaza kama ni wale watoto watulivu naeza wachunga lakini kucheza nao sana sana sipendelei.

Hoteli ni mahali ambapo unaeza ingia na ukaitisha chakula ambacho kimetayarishwa na watu wengine na ukakinunua na ukakula. Hiyo ndio ni maana ya hoteli.

Tutaonana baadae.